Ndiyo napenda kwenda pwani. Pwani ni sehemu ya kuvutiwa sana. Hapa kuna mambo machache yanayo nifanya nifurahike kwenda pwani. Utulivu kuna namna ambavyo sauti ya mawimbu ya upepo wa bahari huleta amani. Napenda kusaidia watu kuelezea venye pwani ni kuzuri. Uzuri wa maadili kwanza macheo ya jua yanaeza yanayo geuza anga kuwa rangi ya machungwa na zambarau. Hadi minazi inayo yumba ina picha mzuri sana. Chakula cha pwani ni mzuri sana. Mapishi ya pwani kwanza samaki wa kupaka wali wa nazi na mpaka kashata. Kuna mambo mengi mazuri pwani. Pwani kunazo mambo mengi ya kihistoria ambayo ukifika huko unayaona. Pia watalii wanakuja kutoka nchi tofauti tofauti ili kujiburudisha katika bahari la India. Hapo unapatana na watu wengi na lugha tofauti ambayo unapata fursa ya kutangamana nao.

Muta wa mwisho ni wakati ule unapoangazia kila kitu ulichokuwa umepanga kufanya siku mzima imekamilika. Unahakikisha kila kitu kiko kwenye mpangilio mwema na unahakikisha kila kitu iko sawasawa. Kama ni kazi inayotakikana kufanyika usiku, unahakikisha umeipanga mzuri na umemaliza vizuri kazi yako ya mchana. Mda wa, mwisho ndiyo shughuri ya kuhakikisha umejiandaa sawa ama umejitayarisha vizuri kuanzia kipindi kingine ama kuenda kupumzika.

Napenda kwenda madukani wakati wajioni. Saa ya jioni ndio mda ule bora. Maana hiyo masaa hakuna jua kali. Na wala hakuna baridi mingi. Masaa ya jioni ndiyo masaa bora kwangu mimi kwenda madukani. Na hakikisha nimenunua chochote nachotaka cha kutumia usiku. Na hata kesho asubuhi na mchana na hakikisha nikona kila kitu nyumbani. Baada ya kuhakikisha nikona kila kitu nyumbani ninangoja hadi jioni tena ndio ninarudi kwenda kesho yake madukani.

Ndiyo napenda asali. Kwanza asali ni chanzo mzuri cha nishati na virutubisho ambayo hutoa nishati ya haraka mwilini. Kiasi kidogo cha vitamini, madini ya protini ambazo ni muhimu kwa mwili. Hii ni faida inayofahamika zaidi. Asali hufanya kazi kama mamlaka ya kituliza koo. Asali ni mzuri kama dawa. Inaweza kufanya kazi vizuri zaidi kuliko baadhi ya dawa za kikohozi za madukani hasa kwa watoto. Pia asali huponya vidonda na miwasho.

Rangi ningependa kuta za chumba changu ni rangi ya kijani kibichi. Inawakilisha asili na husaidia kumpunguza msongo wa mawazo. Pia inaonekana ni rangi tulivu ambayo inaleta mwangaza mwingi katika chumba. Unapo lala unaskia akili zako zimetulia na pia inaleta mvuto mzuri wa kimapenzi.

Wakati ninapotembea barabara, mimi huwa navalia kofia ili kujikinga na jua. Na wakati niko nje kama uwanjani, naenda chini ya mti ulio na kivuli kizuri. Hapo ndipo ni napo jikinga juwa. Lakini nikiwa nyumbani naingia ndani ya nyumba wakati jua ni kali. Jua kali.

Mahali ninapoishi ni nyumba ya kipekee. Ni nyumba ambayo nililetwa nikiwa mtoto mchanga na wazazi wangu. Hapa ndipo mahali nimeishi tangu udogo wangu hadi sasa. Nakumbuka tulihama hapa nikiwa mtoto mchanga. Nimeweza kusomea shule ya msingi nikiwa mahali hapa na hata ya upili. Napenda mahali hapa maana ni pa tulivu na ni mahali ambapo pana ushirikiano mwema kati yangu na majirani zangu. Pia mahali ninapoishi pana usalama. Hakuna njia mbaya yoyote ile nawezasema mahali ninaishi pana hatari. Ulinzi ni mwema masaa ya mchana na hata usiku. Kunao ulinzi mwema ambao tunapata katika kijiji hichi chetu.

Wakati jua ni kali, ninapenda kwenda kuogerea. Napenda kwenda kuogerea ili kupunguza makari ya jua. Pia ninapenda kunywa kinywaji ambacho ni kibaridi. Hivyo nasikia kimebrudisha mwili wangu. Na hata hivyo, ninapenda kwenda napumzika chini ya kivuri nikikula matunda matamu ilio na kaubaridi kiasi, na hata kunywa vitu kama vile iskrimu.

Wakati ninapo ammuka ni sambili za mchana. Ni kiamka natayarisha, kwanza chai na natayarisha chochote kile nitakacho kula. Kama leo ni siku ya Jumamosi wakati watoto hawaendi shule. Hivyo siamuki mapema. Namuka natayarisha chai na nafanya kazi zangu za kila siku nyumbani. Ninapo kwenda kazini, ninajitearisha, naenda hadi stage, nachukua gari moja kwa moja hadi kazini, na kurudi pia narudi na matatu.

Hapana sivai miwani. Kwani macho yangu ni mazuri. Ila ninavaa miwani ya kukinga mwangaza mwingi. Maana mwangaza mwingi waweza dhuru macho yangu. Mbali sio miwani ile ya kuwa nina shida kwa macho. Ninavalia ya utani peke yake. Maana ninazuia jua na miale ya jua kuharibu macho yangu wakati mwangaza ni mwingi.

Ndiyo ningependa kurudi ujana, maana ukiwa kijana una fursa mingi za maisha. Na kunayo mambo migi ninayo ya tazama naona ningerudi ujana ningeweza kuifanya vile inavyo stahili. Ningeweza kusoma kwa bidii na kuweza kupata maisha mema. Nisinge kimbilia kuwa mzazi maana mzazi ana majukumu mengi sana. Kama hujajipanga kwa ujana yako wakati wa uzeni wako unaumia sana maana unateseka na majukumu mengi. Hata hivyo vijana wana fursa nyingi za kupata mazuri na kazi nzuri katika hii taifa letu. Hata hivyo, kuna fursa mingi na watu wanapenda vijana maana ndio wanao nguvu ya kufanya kazi vyema.

Ninapoamka kitu cha kwanza naenda kuoga uso halafu naelekea jikoni kutayarisha kinywaji cha asubuhi. Ninapomaliza natayarisha watoto kwenda shule na hata hivyo naanza kufanya shughuli zangu za kila siku. Ni lazima niache nimeosha vyombo kabla sijaondoka na nimefanya usafi wa nyumba kabla sijaondoka kwenda kuelekea kazini. Ni lazima niache nimepanga nyumba na nahakikisha kwamba nimeacha kila kitu kiko sahihi. Naacha nimetayarisha chakula ambacho watoto wakitoka shuleni wataweza kukula.

Mahali pa ibada ni mahali ninapoenda, kila mara wakati nasikia nina huzuni, wakati nasikia mzigo umenilemea sana, naenda hapo kusali, maana nikiwa mahali pa ibada nasikia roho yangu imetulia, naenda kumlilia mwenyezi mungu, aniwezeshe kupita masaibu ninayopitia. Sana sana huenda siku ya jumapili na jumatatu. Hizo ndio siku ambazo naenda mahali pa ibada. Ila milango ya mahali pa ibada i wazi wakati wote unasikia u mdhaifu. Unaeza kwenda mahali hapo maana milango iko wazi. Kila wakati na dakika.

Ndiyo nimefuga mnyama, ninaweza kufunga umbwa, kuku, paka na hata bata. Hao ndiyo wanyama wenye nimeweza kuwafuga. Umbwa ni mzuri wakati umemfuga maana analinda kwako. Naye kuku ataweza kukupa mayai na nyama. Paka ni mnyama ambaye nimefuga nyumbani, maana napenda sana paka na mbwa.